Nawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa heshima na pia kwa uwazi na kusikiliza kwa makini, pia napenda kuuliza maswali ili kuelewa vizuri na kutoa maoni kwa njia ya kujenga. Pia natumia mawasiliano ya wazi kazini. Iwe ni ya aina kwa aina, ana kwa ana, kwa simu ama maandishi. Ili kuhakikisha kazi, inaenda vizuri na malengo yanafanikiwa kwa pamoja.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa mazingira tulivu na kunisaidia kuwa makini. Ninaweza kupanga muda wangu vizuri, kupunguza usubufu na kuongeza ufanisi wangu. Pia inanisaidia kusawazisha kazi na maisha binafsi.

Zoea nzuri nililolijenga ni kupanga muda wangu kila siku. Kila asubuhi ninaweka kipa umbele cha kazi, kufanya ratiba ya shughuli na kuhakikisha napumzika vya kutosha. Hii imenisaidia kuwa na ufanisi kuepuka msongo wa mawazo na kufanikisha malengo yangu kwa utulivu.

Kile ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni usafi, utulivu na majirani wema. Pia kuna shule, maduka na maeneo ya michezo karibu ambaye huifanya maisha yangu kuwa rahisi na ya furaha. Najisikia salama na ninapenda utulivu wa majirani zangu.